Mimi nimegawanya siku yangu mara mbili kutoka saa moja asubui hadi saa tisa jioni mimi huwa nafanya kazi ya ukulima halafu jioni kutoka saa kumi hadi saa kumi na mbili jioni mimi huenda kwenye kiwanaja na kujivinjari kwa kucheza mpira na nacheza kama striker wa kufunga mabao.

Nimekuwa nikitembea miguu tangu huu mwaka uanze, nimekuwa nikielekea kazini kilomita kama nne na kutembea mguu kuna manufaa mengi mwilini wa binadamu kama inapunguza uzito wa mtu, inasaidia kupunguza kisukari na inasaidia ku kufanya misuli iwe sambamba.

Nimefuga ndege nyumbani, sambuli tofauti, niko na ndege kwa jina la bata, bata mzinga, na niko na kuku, ambazo nimeziweka ili ziwe zanipa mayai ya kuuza kwa wateja ili niwe napata fedha za kujimudu kimaisha. Pia za nipa nyama na naiuza pia iyo.

Vitu visababisha vyo nicheke ni kama kuguzwa makwapa na mtu ninae mpenda atafanya niweze kucheka sana ama kuona video vya burudani kwenye mtandao wa tiktok ama kutembea kwenye mazingira safi yofanya mimi nafurahie sana.